Ninawatia moyo wenzangu kwa njia hizi. Kwanza, mimi huwasikiliza kwa makini. Hapa, mimi huwapa nafasi ya kueleza mawazo na changamoto zao, bila kuwa hukumu. Pili, mimi hutoa maneno ya kutia moyo. Hapa, mimi nawapongeza wanapo fanya vizuri na kuwakumbusha uwezo wao hata wanapokata tamaa. Tatu, mimi kuwasaidia kwa vitendo. Kwani, nikiona mtu anahitaji msaada najitolea kusaidia inapowezekana.

Nina njia nyingi sana za kulinda faraga yangu hapa mtandaoni. Kwanza kutumia nywita imara na tofauti kwa kila akaunti kwani mtu hawezi akaingia kwenye akaunti yangu. Pia kuna kuwasha uthibitishaji wa hatu wa mbili kama vile 2FA pale inapo wezekana. Tatu, mimi huepuka kushiriki taarifa binafsi kama nambari ya simu au eneo bila sababu ya msingi. Alafu nne, mimi hukagua mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamii mara kwa mara.

Mimi nina vipawa vya kusaidia kwa maarifa na mawasiliano. Kwa mfano, kueleza mambo kwa njia rahisi na wazi, kusaidia kuandika kama vile barua za kazi, CV, insha, kutoa ushauri wa masomo, kazi na maisha, kujibu maswali kwa lugha tofauti ikiwemo kiswahili, kusaidia kupanga mawazo na malengo.

Mimi ushugulikia kazi za dharura kwa utaratibu huu. Kwanza, ninatulia kwanza. Hapa mimi siingi hofu, kwa sababu hofu uongeza makosa. Pili, ninatambua kilicho cha haraka zaidi. Ninatambua ni kwamba, ni kipi kifanyike sasa hivi, ni nini kinaweza kusubiri. Tatu, mimi huchukua hatua ya haraka. Hata kama si kamilifu, ilimradi isuluishe tatizo. Tano, mimi nawasiliana nawarifu watu wanahusika mapema, ili kusaidiwa au kupunguza madhara.

Mimi napenda kuanya mambo rahisi lakini yenye maana na marafiki zangu. Kama vile kukaa tukiongea na kucheka bila presha, kucheza michezo, kama vile mpira au hata drafti, kushiriki chakula au vinywaji pamoja, kutembea au kusafiri mahali tofauti, kubadilisha mazingira, kusaidiana mawazo kuhusu maisha, kazi au ndoto. Kilicho muhimu zaidi kwangu, si shughuli yenyewe, bali ule uhusiano na furaha ya kuwa pamoja.

Mtu aliye nifundisha jambo muhimu zaidi ni mzazi ama ukipenda vile mlezi wangu. Alinifundisha kwamba heshima, subira na bidii vinaweza kukupeleka mbali, hata kama mazingira si rahisi. Alinionyesha kuwa mate ndo, si maneno tu. Kwamba kufanya lililo sahihi ni muhimu kuliko njia ya mkato. Pia nimejifunza mengi kutoka kwa walimu na watu niliokutana nao njiani. Kila moja akiniongeza kitu maishani.

Ndiyo, mimi ninapenda kuenda pwani sana. Napenda ule upepo wa bahari, sauti ya mawimbi na ile hali ya utulivu inayo kufanya usahau mawazo ya kila siku. Kutembea ufukweni jioni au kukaa tu ukiangalia maji hunipa amani sana na utulivu kwenye moyo wangu. Pia kuogelea ndani ya ziwa la pwani hunifurahisha sana kwani huwa linaniondoa mawazo mengi.

Mimi ninawakumbuka walimu wengi, ila siwakumbuki tu kwa kuwa walikuwa nafundisha masomo, bali pia maisha. Mwalimu ambaye alikuwa mnyenyekevu na mwenye subira, akisikiliza matatizo yetu. Alie jaribu kila njia kuhakikisha kila mwanafunzi anaelewa, sio kufikia alama tu. Alie onyesha heshima na adabu na kufundisha dhamana za maisha, sio vitabu tu. Kwa kifupi, ningeweza kumtaja kama mwalimu wa moyo na wa akili. Aliyefanya shule kuwa zaidi ya darasa tu.

Ndiyo, ninaweza ishi siku moja bila teknolojia. Ingawa, itakuwa changamoto kidogo kwa sababu teknolojia imeingia kila sehemu ya maisha. Siku hiyo ingekua nafasi nzuri ya kupumzika, kusoma kitabu, kutembea nje, au kuzungumza na marafiki uso kwa uso. Kwa upande mwingine, inaweza pia kufunua jinsi tulivyo tegemea simu, mtandao, au mashini katika shughuli za kila siku, kutoka kuangalia habari, hadi kupanga ratiba, au kufanya manunuzi. Kwa ufupi ni changamoto yenye faida unapata muda wakutafakari na bila usumbufu wa teknolo.

Sifa nzuri ni nyingi sana, ila baadhi za sifa muhimu ni kama vile uongozi wakimaadili ama kwa kingereza ukipenda ni integrity. Yani kiongozi mzuri anafaa kuwa mwaminifu, anashikilia hadi zake na kufanya maamuzi kwa misingi ya haki na uwazi. Pia kuna uwezo wa kuwasikiliza. Ni kiongozi ambaye anajua kusikiliza mawazo, malalamiko, mapendekezo ya wengine kabla ya kufanya maamuzi. Pia ujasiri, anashika hatuwa za kufanya maamuzi magumu hata kama hayapendewi na wengine.

Kama binadamu, mimi hukunywa maji lita mbili au tatu za maji kwa siku. Ni kiwango cha wastani kwa mtu mzima mwenye afya, ingawa inategemea mambo kama hali ya hewa, shughuli za mwili na afya ya mtu binafsi. Maji husaidia kwa njia nyingi kama vile, kuweka mwili na ngozi kavu, kuthibiti joto la mwili, kuboresha utendaji wa akili na mwili, kuondoa sumu mwilini. Njia rahisi ya kukumbuka ni kunywa glasi moja ya maji kila baada ya masaa mawili au matatu kulingana na hisia za kiu.

Mimi huanza kazi kwa mpangilio na utaratibu ili kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla ya kuanza. Mimi hujukua hatua kama vile kupanga muda na mahitaji. Hapa mimi huangalia ratiba ya siku, malengo ya kazi na vipaumbele vya haraka. Pia mimi hutayarisha mazingira ya kazi. Kwani mimi huhakikisha eneo la kazi limepangwa vizuri, vifaa vipo tayari na hakuna usumbufu. Tatu, mimi huangalia mawasiliano, huangalia barua pepe, ujumbe au taarifa muhimu zinazoitaji hatua za haraka.

Mimi hujenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wengine kwa njia zifuatazo. Kwanza kuwaheshimu kila mmoja. Mimi huonyesha heshima kwa mawazo, muda na kazi ya kila mfanyakazi. Pili, mimi huwasikiliza kwa makini kwa kujua maoni yao, malalamiko na mapendekezo bila kuingilia au kuhukumu haraka. Pia, mimi hushirikiana kwa ushirikiano kwa kufanya kazi pamoja kwa dhana ya timu kwanza badala ya kutafuta sifa binafsi.

Shughuli inayo nipendeza zaidi ni kujenga mazungumzo yenye maana, kusaidia watu kupata ufahamu na kutatua changamoto kwa njia ya ubunifu. Lakini kwa mtazamo mwingine, baadhi ya shughuli ninazo pendezwa nazo pia ni kusoma na kujifunza mambo mapya, kuandika au kuunda hadithi, mashairi au maudhui ya ubunifu, kushirikiana na wengine na kutoa msaada, kuchunguza teknolojia na mbinu za kisayanzi pia.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ni imani na shukrani ya mtu niliyemsaidia. Kujua kuwa msaada wangu ulileta mabadiliko chanya kwa maisha ya mtu ni zawadi yenye thamani kubwa kuliko kitu cha mwili. Kwa watu wengi, zawadi nzuri inaweza kuwa kitu chenye maana ya kihisia kama barua au kumbukumbu, muda na uwepo wa mtu anayemjali, fursa na ushairi uliobadilisha maisha. Lakini kwangu, zawadi kubwa ni kuona mtu nilie msaidia amefanikiwa kimaisha.

Mimi ninapendelea habari mtandaoni, kwani nirahisi kupata taarifa za haraka, kusoma vianzo tofauti na kufuatilia habari zinapo jitokeza. Pia, ninaweza kuchagua mada ninazo vutiwa nazo bila kusubiri toleo la kesho. Hata hivyo, gazeti la karatasi linaladha yake. Hasa, nikitaka kusoma kwa utulivu bila simu au mtandao. Lakini wakati mwingi, mimi hupendelea kusoma habari kwenye mtandao.

Napenda hali ya hewa ya wastani. Isiwe joto kali, wala baridi sana. Upepe mwanana, jua la kutosha. Na wakati mwingine, mawingu mepesi. Hali kama hiyo, hunifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na tayari kufanya shughuli za siku. Ila, joto wakati mwingine pia ni zuri, wakati wa kuvuna, kwani wakulima wanahitaji jua kali ili mimea yao ikaweze kukauka shambani.

Kueka malengo ya kila mwezi kazini, kuna hitaji mpangilio makini na umakini. Kuna njia mingi ambazo mimi hutumia kama vile, kutambua vipa umbele. Mimi uwanza kwa kuelewa kazi na majukumu muhimu zaidi ya mwezi huo. Pili, mimi huweka malengo maalum ya nayo pimika. Malengo ya nayo paswa kuwa ni specific sana. Na pia, mimi hugawa malengo makubwa. Mimi huyagawanya kwenye hatua ndogondogo zinazo fanikisha malengo haya.

Kanza mradi mpya wa kazi, kunahitaji mpangilio, makini, uthubuti na mawasiliano mazuri. Njia kama vile, kujifunza kuhusu kampuni na nafasi. Kabla ya kuanza mradi, ni vizuri kuhakikisha unajua historia ya kampuni, tamaduni zake na majukumu ya kazi unayo omba. Pia ni vizuri kutayarisha nyaraka zako kama vile CV, barua ya maombi na vieti vinavyohitajika viwe tayari na kuhakikisha ni safi na sahihi na viwe vinavuti.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu na kila wakati napenda kujua majirani wapoje, kuwasalimia na kujenga mahusiano mazuri. Hii husaidia kuhisi usalama, mshikamano na urafiki kwenye jirani. Kwa kawaida, kujua majirani kunahusisha, kuwasalimia kwa heshima, kuwasaidia wakati wanahitaji ndogo kama kutoa msaada mdogo au kufungua mlango na pia kushiriki katika mazungumzo madogo madogo au habari za kila siku.

Hapana, mimi siishi mahali nilipo zaliwa. Nilihama kwa sababu ya kazi na fursa mpya. Ingawa, ninaikosa mara kwa mara. Mahali ninapoishi sasa, pamenipa uzoefu mpya na kunisaidia kukua kimaisha. Na pia, mimi upenda kutembea tembea mara mwingi, mimi siishi nilipo zaliwa. Nimeishi kutembea tembea kwa ajili ya kazi na pia kuongeza masomo.

Mimi hucheka pale ninapokutana na vitu vinavyonifurahisha au vinavyonifanya nishtuke kwa upole. Kwa kawaida, vitu ambavyo hunifanya nicheke ni kama vile vichekesho vya hali za kawaida kama vile tabia za kuchekesha za kila siku. Pia vichekesho vya maneno au mchezo wa maneno. Pia tukio la kushangaza au kupendeza linalotokea kwa urahisi. Mazungumzo na yakirafiki na yenye utani wa heshima pia hunichekesha sana.